Weekendi mara nyingi huwa siendi kazini, hivyo basi kumaanisha niko pale nyumbani Mara nyingi nikiwa pale nyumbani wikendi inakuwa ni siku ya kupumzika na kuweza kuricharge Yani ile energy ambao nimetumia wiki yote kwenye kazi naweza kukaa pale kwa nyumba, indoors, ninalala ninapumzika ili nieze kupata energy ya kuendelea na wiki inayofuata Wikendi zingine huwa ninaenda kutembelea familia na marafiki Wakati ninataka kumtembelea mzazi wangu, pengine mamangu, ninaenda pale nyumbani wakati mwingine kuna wale marafiki ambao ni colleagues wangu ama pia ni marafiki wa pale nyumbani Ninaenda kuwatembelea pengine tunapika, tunacheza, tuna yaani tunafurahia sote pamoja Wikendi nyingine ama kitu kingine ambacho kina ninakifanya wikendi ni kufanya mazoezi Pengine kuna siku ambayo sikuweza kuenda kwenye jimu katikati ya wiki kwa sabubu nilikuwa kazini. Wakati wa wikendi nafanya kureplace hiyo siku na wikendi naenda kwenye jimu nafanya zoezi natembea ama nafanya yoga pale nyumbani. Kitu kingine ambacho ninakifanya ni kujihusisha na michezo. Wikendi ni wakati wa burudani na pia watu kujibamba na kutangamana. Wakati niko pale nyumbani katika mtaa wetu kuna zile michezo ambazo watu anacheza kama basketball, kama football, kama volleyball na pia skating yaani kuna michezo ya aina nyingi sana hivyo basi najihusisha kwenye michezo wikendi. Kitu kingina mbacho nakifanya wikendi ni kuweza kujifunza kitu kipya. Hivyo basi ninahitaji kuenda pale kwenye YouTube yangu na kisha nalearn new, yani najifunza a new skill. Mimi huwa ninamake sure kwamba kila wikendi nimeweza kufanya nini? Nimeweza kulearn kitu kipya. Si lazima kiwe kitu kikubwa lakini ninaweza kulearn kitu kipya na hivyo ninaendelea kukua na kukuza ile creativity yangu kwenye akili. Kitu kingine ambacho ninakifanya ni kuweza kutembea yaani ile tunasema adventure ama nature walk. Napenda sana sana kufanya nature zangu kwenye misitu sana sana ama vegetation, yaani kuona ile miti majani, yaani pahali ambapo hewa ni safi. Napenda kutembea pia kuona wanyama wadogo wadogo kama sungura, yaani wanyama ambao wanaishi kwenye msitu. Wakati natembea pale msituni napata kivuli na pia ninapata kuvuta hewa safi pale msituni hivyo basi wakati siko siko kazi ama wikendi najihusisha na kutembea ama ile adventure. Kitu kingina ambacho ninapenda kukifanya mchana ni kutembea ama kutembelea zile vituo vya watoto ama ile orphanage. Nikiwa pale nyumbani kuna nguo na viatu yaani na vitu vingine vingi na pia bedsheet ama beddings ama vitu vingi sana ambavyo sivitumii hivyo basi nikiwa pale wikendi ninatumia siku yangu kueza kutembelea wale watoto wa wale orphans pale kwenye orphanage nieza kuinteract nao na naeza kujua mengi kuwahusu hicho kitu kinaeza kunipanua akili Yaani naeza kufikiria maisha na another perspective Manake watoto wale wako pale ni watoto wanahitaji na si ati ni kiti chochote walifanya ili waweze kuwa pale ile akili yangu inaeza kupanuka na naeza kufikiria na dimensions tofauti tofauti Wakati ninapokuwa ninainteract na watoto pale hivyo basi, hayo ni baadhi ya mambo ambayo ama ya vitu ambayo ni navifanya wakati nipo pale nyumbani.

Nyama ambayo ninapenda zaidi ni nyama ambayo tunaita white meat. Nyama kama vile ya kuku, kama bata, nyama kama samaki, yani ile white meat ninapenda sana lakini nyama ambayo ninapenda sana ni nyama ya kuku. Wakati nyama ya kuku imepikwa vizuri sana, inatokea ikiwa nzuri sana sana sana Nyama ya kuku ina umuhimu mingi sana kwenye mwili Manake inakuanga ni source of protein, yani ina protein nyingi sana hivyo basi Ukiweza kula nyama ya kuku unaeza kupata zile protein kwenye mwili ambazo zi naeza kupigana na magonjwa ama na kitu chochote ambacho kinaeza kuingia na kuintafia na health yako pale mwilini Kitu kingine ambacho ni nakipendea nyama ya kuku ni kwamba ni source ya madini Yani ina madini mengi sana pale Hivyo basi inasaidia mwili kueza kupata nguvu yale madini ya kieza ku-combine pale na protein yanaweza kutengeneza mwili wako unakuwa healthy sana na zile bons zako pia akili na pia damu inakuwa iposafi. Na nyama ya kuku pia ina vitamini B 2 na B3 pale. Kumaanisha kwamba wakati unafanya kula nyama ya kuku unaeza kuangezea vitamin ambayo ina act kama kinga mwilini. Hivobasi huwezi kupata magonjwa kwa haraka. Nyama ya kuku pia tunasema kwamba inaeza kukusaidia ama kukuzuhia kutokana na magonjwa ya moyo. Manake kumbuka ina vitamini, ina madini, ina proteini. Hivyobasi mwili unaeza kupata zile defense mekanizim ambazo. Mwili unahitaji. Vyo basi inakuwa ni gumu sana kupatwana magonjwa kwenye mwili. Nyama ya kuku unaeza ukaila ikiwa kama stew na kitu chochote. Pengine unaeza ukaila na chakula kama ugali, kama chapati, kama wali, kama mchele. Yani ama pia ukala ivo ivo yani unaeza ukala na kitu chochote pale ambacho unaeza ukatayarisha. Nyama ya kuku pia ina njia nyingi sana za kutayarisha. Unaeza ukachinja, ukafanya ile tunasema deep frying hii ni kutumbukiza hile nyama ya kuku kwenye mafuta unaichemsha kwanza, kisha unaitumbukiza kwenye mafuta unaeza pia ukale ikiwa wet fry yani unaeza kuikaanga pale kwa kutumia kitunguu na viungo vingine kama hoho, kama dania kama ile tunasema paprika, kama cayenne pepper yani unatumia ingredients nyingi kutengeneza hiyo ndo tunasema ni wet fry. Unaeza pia ukatengeneza kwa kuchoma. Yani ile tunasema choma. Unachoma pale kwenye moto. Kisha inaiva visuri. Unaeza kuila ikiwa kama nyama choma ya kuku pale. Nyama ya kuku pia inatumika kutengeneza vitu tofauti tofauti. Kwa mfano mtu anapotengeneza kitu kama pizza ama ile chicken inn pale. Inatumia kutengeneza nyama ya kuku ama KFC. Inatumikwa na nyama ya kuku Nyama ya kuku pia unaeza ukaila na viyazi karai ama vile tunasema bajia ama pia ukatumia viyazi vya kutumbukiza kwenye mafuta yani chips na inafanya kuja ikiwa nzuri sana.

Wakati nipo pale kazini na pengine kuna ripoti ambayo ninaandaa ama ripoti ambayo ninafaa kuiwasilisha kwa wakati ambao unaofaa ama ambayo ninaifanyia research Kitu cha kwanza ambacho ninakifanya ni kuweza kufafanua maudhui ama mathumuni ya ripoti ile Lazima nieze kuelezea ama nieze kusema ni kitu gani kinafanya nifanye ile ripoti naitumia kufanya nini ama ni kitu gani kinanifanya niweze kufanya ile ripoti yaani ninafafanua kwa undani Kitu kingine ambacho ninakifanya ni kueza kupanga muundo wangu wa ripoti Yaani ile naanza na introduction body alafu conclusion Kwa uzuri huu ama kwa njia hii naeza kuwa nimepanga ripoti yangu kwa mtiririko ambao unafaa Hivyo basi itakua rahisi kwa mtu ambaye anasoma ile ripoti Yaani ataenda na ule mtiririko maanake ni nimepanga maudhui yangu vizuri kwenye mpangilio ambao unafaa Kitu kingine ni kufafanua ile body ya ile research yangu ama ile ripoti Wakati nimefafanua maudhui naingia deep into data Yaani ile data ambao nimeandika pale, ninaifafanua kwa undani na kuengeza maelezo zaidi. Ili mtu ambaye anasoma ile ripoti aeze kuelewa, ni kitu gani nilichokuwa, nikifanya nini, nikikieleza pale. Kitu kingine ambacho ninakifanya ama mpangilio ambao ninaufuata, ni kueza kurudia ile ripoti ama ile research yangu kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ninamake sure kwamba vitu ambavyo nimeviandika ni vitu vinaeleweka Yaani ile tunasema kurectify mahali ambapo sijaandika vizuri ninaeza kurekebisha mahali ambapo nafaa ni nieke punctuation vizuri ninaweka mahali ambapo nafaa ni nieke commas, fullstop Yaani kila kitu namake sure kwamba kimerekebika kitu kingine ambacho kina ama jinsi ambavyo ninaandaa ripoti yangu ni kuandika fupi na wazi yaani short and precise ili mtu ambaye anaeza kusoma anaona nimefafanua kwa ufupi na niko direct to the point Si vitu ambavyo ama ripoti ambao ina vitu vingi sana ambavyo ni unnecessary apana Iwe short and precise yaani mtu ambaye anasoma anaelewa kwa haraka Baada ya kufanya hizo vitu zote namake sure kwamba nimewasilisha report yangu kwa wakati unaofaa kama deadline na ambao ninafanyia report ni siku 3. Namake sure kwamba nimemaliza kwa wakati na nimewasilisha ili report yangu iwe ya maana na iwe ya kupendeza.

Jamii ni kitu muhimu sana, yaani sijui bila jamii watu wangekua wakiishi vipi, kwa sababu mtu hawezi akaishi peke yake. Vitu ambavyo ninafanya ama ambavyo ninaweza ili kushiriki kwenye jamii ni kama kufanya ile kazi ya kujitolea ama ile kazi ya tunasema volunteer. Sio kila kitu kwenye jamii kinahitaji uweze kulipwa ama malipo, vitu vingine vinahitaji kuvolunteer. Pengine kuna kazi ambayo inayohitaji kufanywa pale, inakua mstari wa kwanza kueza kusaidia ama kujitolea kusaidia. Kitu kengine ni kushiriki kazi za pale mtaani. Pengine tunahitaji kufagia, kurembesha mtaa, kuokota takataka na kuzichoma, kueza kufungua ile mitaro ya drainage. Yaani ninaeza kushiriki kwenye kwenye jamii, kwenye pengine kuna kazi ambayo inahitajika kufanyika pale mtaani. Hivyo basi kushirikiana na watu ni njia moja ya kueza kufanyia nini kuleta watu pamoja na kuunganisha jamii. Kitu kingine ambacho ninashiriki kwenye jamii ni kueza kujiunga na vikundi. Kuna vikundi ambavyo vipo pale, pengine ni vya kutoa pesa, pengine vya kushiriki kununua vitu za nyumba, mashamba, magari, yaani vikunde ambavyo vipo pale kwenye jamii. Ninajiunga nao, tunaeza kuendeleza jamii mbele bila kujitenga. Maanake, watu ambao wanajitenga, hawashirikiani na watu wengine pale kwenye jamii. Na kitu kingine ambacho ninakishiriki kwenye jamii ni kueza kuelimisha watu ama kufunza watu Kila mtu anakuangana na skill ama na kitu ambacho amekizoea ama anakijua kukifanya zaidi ya mtu mwingine Wakati tupo pale kwenye jamii kwenye vikundi ama pale mtaani na make sure kwamba nimeshikana na wanayuthi wenzangu Tunazunguka pale mtaani tukielimisha watu na tukishirikisha watu kwenye vitu mbali mbali vitu zingine ambazo ninashiriki ni kumake sure kwamba nimeeleza watu kama ile tunasema kutransform lives za watu kwa kueza kufanya nini kuelimisha watu kuhusu Pengine madhara ya dawa za kulevya madhara ya pombe madhara ya Yaani kuna magonjwa mbali mbali ambayo yako kwenye kwenye jamii hivyo basi nikieza kutransform zile lives za watu kutokana na kuelimisha watu Naeza kushirikiana na jamii.

Wakati niko na siku ndefu, haswa pale kazini. Kuna siku nikiwa pale kazini, kazi zinakuwa nyingi sana. Mpaka, mtu anatamani tu afunge virago, aende tu nyumbani. Wakati nina kazi ndefu pale, ama nina siku ndefu, nina njia nyingi za kuweza kupumzika. Nikifika pale nyumbani, kitu cha kwanza ambacho ninakifanya ili mwili wangu uweze kupumzika. Na niweze kufeel niko sawasawa ni kufreshen up ama kuweza kuoga hicho ndo kitu cha kwanza ambacho ninakifanya ili nisikie mwizi mwili wangu umepumzika nafanya kuoga kwa kutumia maji moto pale vizuri na ninajipaka mafuta kisha navaa mavazi yangu ya pale nyumbani Kitu kingine ambacho ninakifanya ili kupumzika ni kuweza kuwatazama televisheni ama kuwatch favourite movie yangu nikiwa pale kwenye kiti, ninatazama pale, akili inaezakutulia na mwili pia, unaezakutulia manake, nimekalia kwenye kiti, hivyo basi mwili wangu unaeza kupumzika. Na njia nyingine ambayo ninatumia kupumzika ni kuweza kulala. Wakati ninasikia kwamba nina siku ndefu na ninasikia kwamba nina uchovu mwingi sana na mwili hauwezi kufanya chochote ninaeza kupumzika ama kulala kwa pengine a pengine lisaa limoja ama masaa mawili na nikiamka ninasikia kwamba mwili wangu uko sawasawa na ninaeza kuendelea na kazi zangu. Kit kingine ambacho ninakifanya ili kupumzika baada ya siku ndefu ni kusoma vitabu. Ninasipenda sana kusoma vitabu vya kiswahili, vitabu vya riwaya, vitabu vya dini, vitabu vya hadithi fupi, vitabu vya ile tunasema vitabu vya kielimu ama kiakademia. Yaani aina yoyote ya vitabu ninapenda kuzisoma vitabu vya kuhusu maisha wa watu Hivyo basi wakati ninasikia kwamba nimechoka ama mwili una uchovu nina kishaoga nakaa chini na chukua kitabu na pia ninaanza kusoma Kitu kingine ambacho ninakifanya ilikuweza kupumzika ni kutumia simu ama kuingia kwenye mtandao wa kijami Pengine nimekua pale kazini, sijakuwa, nikishika simu, ama nikieza kushika simu, hivyo basi nikikaa kwenye kochi ama kwenye kiti pale nimepumzika, napitia kwenye mtandao wa kijamii, naangalia habari, vitu gani venye vimetendeka kwenye mabara tofauti, kwenye nchi tofauti, hivyo basi nikipumzika pia naeza ku kuendelea kuongeza knowledge yangu. A kitu kingine ambacho ninakifanya ili kueza kupumzika ni kucheza zile tunasema video games Naeza cheza kwa simu ama kwenye kompyuta yangu nacheza na changamsha akili games Kuna games tofauti tofauti na kuna games ambazo ni za kuchangamsha akili Yaani akili na inasikia imechangamka tuzubasi naeza kupumzika baada ya siku refu.

Wakati naskia kwamba nimeshikwa na wasiwasi fulani kwenye mwili ambao pengine sijui unatoka wapi, kitu cha kwanza ambacho ninakifanya ni kuandika wasiwasi zangu. Yani ile tunasema journaling. Nachukua kitambu changu naweka kuandika chini. Ni vitu gani ninasikia kwamba Vinanisumbua. Wasiwasi wangu unatokana na nini? Ni kitu kipi nasikia kinanisumbua pale? Ndani ili ule wasiwasi uweze kufanya kuja. Kitu kingine ambacho ninakifanya ni kuweza kuzungumza na mtu ambaye nina mtrust mtu kama pengine mama yangu, dada zangu, yaani familia yangu Wakati nasikia kwamba nina wasiwasi, ambao sijui unatoka wapi Naweza kuzungumza na mtu ambaye na mtrust, naweza kumwelezea hivyo basi ule wasiwasi unaeza kunitoka Kitu kingine ambacho ni nakifanya wakati ni na wasiwasi ni kuweza kufanya kitu ambacho ninakipenda sana kujihusisha na michezo hivyo ni vitu ambavyo napenda kuvifanya sana wakati naskia kana kwamba nina wasiwasi nachukua mpira wa basketball natenda nataka kucheza na wenzangu hivyo basi nikimaliza hapo wasiwasi unakuwa umeniishia kabisa kitu kingine ambacho ninakifanya ni kupunguza kafein na ile tunasema screen time Wakati mwingine mtu anafanya kuangalia televisioni ama simu kwa masaa mengi sana mpaka ile akili yako inafanya kuchanganyikiwa. Wakati nasikia nina wasiwasi ninapunguza ile screen time yaani ile televisheni yangu ninapunguza kuiangalia yani na make sure kwamba nimepunguza ile screen time yaani ama kushinda nikitazama video ama kutazama simu ama kucheza game kwenye simu ama televisioni. Computer yangu, Kitu kingine ambacho ninakifanya wakati nina wasiwasi ni kuweza ku take ile deep breath. Yaani ninapumua kwa undani kwa nguvu na kutoa ile pumzi. Yaani ile pressure yangu inaweza kurudi chini na hivyo basi ule wasiwasi wangu unaweza kuwa umenitoka. Ama ninakuwa nimesahau na kitu ambacho kilikuwa kinanibabaisha. Kitu kingine ambacho ninakifanya wakati wa wasiwasi ni ku keep akili yangu ikiwa busy. Yaani naweza chukua kitu kama kitabu nisome na naeza kuandika kitu chini ama naeza kufanya nini kucheza ama naweza kupiga simu. Yaani na make sure kwamba niko busy yaani akili yangu haikai mahali pamoja na make sure kwamba kuna kitu ambacho ninakifanya wakati nina wasiwasi.

Naam ninapenda kunywa vyote. Kahawa na chai. Inalingana ni wakati gani ambao ninapika hicho kitu. Kahawa na chai vyote ni vizuri. Kahawa nafanya kunywa wakati kuna baridi sana. Yani kwa sababu ni rahisi kutengeneza. Na pia basi, wakati kuna baridi ile kahawa kwa sababu inatengenezwa kwa majimoto inakua ni kitu tamu sana. Chai nayo napenda kutengeneza wakati nafanya kunyo kitu kama breakfast. Ninatengeneza chai, kisha, nafanya kula na vitu kama sweet potato, ama na mkate. Yani, kwa ufupi wakati natengeneza breakfast yangu, ndo natengeneza chai. Chai ninaanda kwa kutumia maziwa, majani na maji Hehe, yani napia kuna viungo vingine ambavyo nabieka pale kama jinja na chemisha maziwa yangu, na weka kisha chemka na weka maji yangu pale na eka majani na sukari Kisha, na eka jinja pale ama pia na kutumia majani ambavyo ya natangawizi na inakua rahisi, kisha, naacha, nafonika, inachemuka. Inachemuka wakati inakoroga kwa kutumia kichungi. Akahawa, naanda kwa urahisi sana manake, nachemisha maji, nachukua kahawa yangu, na yeka kwenye kikombe, natia sukari, kisha maji yangu akichemuka, na yatia pale kwenye kikombe ambacho nilikuwa nimeeka kahawa, kisha, nafanya kukoroga kwa kutumia kijiko. Yani inakua ni rahisi sana kueza kutengeneza kahawa Vito ambavyo ninaongeza pale ni vitu kama tangawizi, pia sukari Yani kuna tu ingredients tu ingi ambao ninaungeza kwenye chayanwa ama kwenye kahawa Lakini wakati mwingi nafanya kunyo ikiwa plain kama ni chai nafanya kufanya nini kue kama jani ambao ya natangawizi kama ni kahawa na kunyo tu kahawa plain bila kue kakituchote anapenda kunywa kahawa wakati niko kazini sana sana wakati kuna baridi ama niweka nafanya kazi. Wakati niipo nyumbani wakati napumzika, pengine na watch televisioni ama na cheza game ni kiwa pale nyumbani napenda kunywa kahawa yangu. Chai napenda kunywa wakati niko na familia. Pengine familia yangu wamekuja kunitembelea hapale nyumbani na watengenezea chai tunaeza kusherehekea pamoja ama kushirikia na pamoja. Nina hisi vibaya bila kinyuaji cha kawaida manake siwezi kumaliza siku. Ninapenda maziwa sana na napenda kutengeneza chai ya maziwa hivi basi siwezi kumaliza siku kama sijafanya kunywa chai. Wakati kuna baridi sana, hua nafanya kunywa kahawa sana Hifo basi, siwezi kumaliza siku kama sijakunywa kahawa ama chai hua ni nahisi vibaya sana kama sina hicho kinyuaji Hifo basi, ni lazima itengeneze either kahawa ama chai.

Naam, nishawai kufanya kazi ya kujitolea si mara moja, si mbili, si tatu. Napenda sana sana kufanya kazi za kujitolea kwenye jamii yangu. Manake, jamii yangu ni kama familia yangu. Kwa mfano vitu ambavyo nafanya kujitolea, ni siku ambazo ni muhimu kwenye jamii. Kwa mfano siku ya kupanda miti. Na make sure kwamba nimejitolea kusaidiana na watu pale. Kuuchimba yale mashimo ya kupanda miti Kupanda pia miti na pia kueza kumwagia maji pale ama kueza kupalilia ile miti pale kwenye jamii hivyo basi naweza pia kuvoluntia kusaidia watu na mimea ya miti na fanya kununua kwa pesa zangu Kisha na waletea wanajamii bure tu kwa kujitolea ili pia wao waeze kusaidika pale Akitu kingine ambacho ni nafanya cha kujitolea ni kujitolea kuelimisha watu Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea kwenye jamii, kwenye dunia, kwenye inchi kama vijana wengi sana wanaeza kutumia dawa za kulevya wengine ni walevi, wengine wana magonjwa ya zina wengine wana magonjwa mengi sana wengine pia wana stress na pia magonjwa mengine ama vitu vingine ambavyo vina wasumbua hivyo basi naeza kujitolea kuelimisha watu pale kwenye jamii Ninaunda vikundi ambavyo kila kikundi kinasiku ambayo wanapatana kisha naenda pale na kuwa guide na kuelimisha kuhusu vitu kadha kadha za maisha. Kitu kingine ambacho na jitolea kwenye jamii ni wakati in case kuna jambo lolote la dharura ambalo lina hitaji kushugulikiwa na make sure kwamba niko pale nina saidia wale watu na hivyo basi bila kulipwa ama bila kupewa kitu chochote naeza kusaidia wale wanajamii. Kitu kingine ambacho ni nakifanya hili kweza kujitolea ni kuweza kupeana vitu vyangu ambavyo sivitumi pale. Badala ya kuuza ama badala ya kuvitupa ama kuvichoma na eza kuvitoa kama ni nguo kama ni viatu ama kitu chochote ambacho ni nacho pale kwenye nyumba na kinaeza kusaidia mtu mwingine na eza kujitolea na nikapeana ndo kisha kiende kikasaidie mtu mwingine pale.

Kuna njia nyingi ambazo nazitumia kuweza kustarehe ama kuweza kujivinjari pali. Nafanya kustarehe wakati ni wikendi ama wakati sifanyi kazi. Yaani inakua ni off-day ya kwangu kwa hivyo najivinjari na kuweza kustarehe pale nafanya kusikiza muziki wakati nataka kustarehe. Yaani niko pale naweka earphones zangu ama naweka kwenye televisheni ninaweza kusikiza muziki. Njia nyingine ambayo natumia ni kuweza kulala ama kupumzika. Usingizi huwa mtamu sana wakati mtu anapumzika. Basi wakati nataka kujistarehe na nafanya kulala. Usingizi unakuja napumzika kisha nafanya kuamka baada ya masaa kadhaa. Kitu kingine ambacho nakifanya ni kuweza kupika ama kula vitu vitamu vitamu. Wakati wakustarehe ni wakati wakununua vitu kama chipsi, kama kuku, kama soda, yani matunda. Nafanya kustarehe kwa kupika na kula vitu vitamu. Pia wakati nastarehe nasoma vitabu, ninapenda kusoma vitabu vya hadithi. Sana maanake nikimaliza pale nakua nimejua msamiati mpya maneno mapya ambayo. Sikuwa nayajua najua methali, vitendawili, misemo nahau. Yaani nakuwa nimesoma vitu vingi sana kwenye vitabu hivyo basi ili kustarehe ama wakati nastarehe nasoma vitabu. Wakati pia nastarehe nafanya zile exercise sana sana kutembea. Yaani nafanya ile tunasema nature walk natembea naangalia mandhari vile yapo Especially wakati mvua imenyesha kwa wingi, hivyo basi miti imemea Mauwa yameanza kublossom pale yamekua mazuri natembea tu nikiangalia mandhari pale mazuri mazuri Kitu kingine ambacho na kifanya wakati nastarehe ni kuweza kutazama televisheni Pengine pale kwenye Netflix, kuna movies ambazo zimeanza kutokea, hivyo basi wakati ninastarehe, naingia pale, natazama naangalia ile favorite yangu, kisha naeza kutazama kwa masaa kadhaa alafu naamka kufanya vitu vingine. Wakati wakustarehe pia natangamana na rafiki zangu Tunaenda kwenye sehemu za kujivinjari kama swimming pool, yaani tunaweza kuogelea Tunaenda kwenye mikahawa mikubwa mikubwa kununua Chakula ambacho ama ambacho tunaweza kutry kwa mara ya kwanza Natangamana na familia yangu tunacheza tunaweza kucheka na kufrahia hivyo basi ni baadhi ya njia ambazo ninatumia kustarehe.

Naam, nina nunuwa vitu kwa kutumia simu. Kununua vitu kwa kutumia simu ni njia ambayo ni convenient sana ama ni rahisi sana. Pengine kwa mfano, kuna mtu ambaye yuko mbali na kuna kitu ambacho unakihitaji. Inakuwa ni rahisi kuweka order ya hicho kitu. Kisha huyo mtu anapack na kufanya delivery pale mpaka mahali ambapo ulipo. Kutumia simu sio kama ambapo mtu anatravel, unatumia pesa yako kisha Unaenda mpaka kwenye client kisha unaweza kurudi hicho kitu, ni kitu ambacho kinapoteza wakati mwingi sana. Hivyo basi kununua vitu kwa simu inakuwa ni rahisi na convenient sana, maanake ni kuzungumza na kwa wakati ya mambo mazungumzo, kati ya mnunuzi na muuzaji, Kisha malipo na kisha kitu kinaweza kukufikia. Kwa kununua vitu kwa kutumia simu kuna advantages zake. Kwa mfano, kuna wakati yaani inakuwa ni convenient, maanake, kuna wakati pengine unatoka kazini ukiwa umechoka, hata pengine hauhitaji kupika ama unasikia uko exhausted mpaka hauhitaji kupika. Unaingia tu kwenye simu, unachukuwa app ambayo ni ya kununulia chakula, unatumana na within minutes, chakula kitakuwa kishakufikia pale wapi? Pale kwenye mlango wa kwako. Advantage nyingine ni kwamba unaweza ukanunua kitu ukiwa kwenye bara moja mpaka bara nyingine. Pengine kuna mtu anataka kununua kitu kwenye Amazon ama kwenye back market, ambayo iko USA, na mtu huyo yuko Afrika. Utaweza kununua hicho kitu, uweze kuekewa order ama uweke order, ulipe kisha, inaweza kudeliver, na kuweza kufanya nini? Kukufikia miles away, hata kama uko makilomita mbali, bado hicho kitu kitaweza kukufikia. Advantage nyingine ni kwamba, unaweza ukapata kitu ambacho, pengine hakiko karibu na wewe na ukakinunua. Kwa mfano, unataka kutoa kitu nchi ya China, Utaenda pale kwenye website yao, upate kwamba wameeka vitu vyao pale, uweze kueka order na kitu kiweze kukufikia, hivyo basi mtu unaweza ukanunua kitu ambacho hauwezi ukakipata karibu na wewe. Kununua vitu kwa kutumia simu naona ni rahisi sana, yaani inafanya vitu vinakuwa vya rahisi sana na watu hawachoki sana, maanake hakuna kitu ambacho kinahitajika, ni transaction kati ya mnunuzi na muuzaji Pia kutumia simu kuna disadvantages zake mingi sana, hivyo basi Kwa mfano, unaweza kuwa ukihitaji kununua kitu, unakiona kwenye mtandao wa kijamii, lakini ukitumiwa hakikai jinsi kiliivyofaa, hivyo basi kuna udanganyifu mwingi sana pale kwenye kununua kutumia simu. Kitu kingine ni kwamba unaweza ukanunua kitu, ukatuma pesa, kisha mtu ambaye ni muuzajazi akafanya kuchukuwa zile pesa na akaeza kukublock. Hivyo basi, uwizi pia ni mwingi sana pale kwenye online, ama kwenye kununua vitu kwa kutumia simu. Kitu kingine, kwa mfano wakati unanua kitu kutoka bara za nje kama Amerika, kama Australia, kama Asia, inachukua muda mwingi sana, inawezachukuwa hata miezi miwili, mitatu. Hivyo basi inakuwa sometimes ni hectic kile kitu kuweza kukufikia Pia kununua vitu kwa simu, wakati mwingine unapata yule mtu ambaye anauza anahitaji uweze kununua vitu kwa wingi ama in bulk, especially wakati unatoa vitu nje ya nchi, hivyo basi inakua ni ngumu kununua kitu kimoja kupitia kwenye simu, kwa sababu yule mtu ambaye anauza, anahitaji afanye nini? Anahitaji ununue zikiwa nyingi. Kitu kingine ni kwamba unaletewa kitu ambacho hautaki. Kwa mfano umefanya kuorder chakula pale, kisha na kwa sababu haukukiona kikipikwa. Kile chakula unaletewa pengine chakula ambacho ni kibaya ambacho hakijakupendeza na kwa hivyo basi na huwezi kurudishiwa zile pesa zako. Hivyo basi pesa zako zinakuwa zimefanya kupotea pale.

Ninapenda kitanda kizuri, maanake kitanda kizuri kina kufanya usikie upo salama. Kuna vitanda ambavyo ni vigumu, vingine vinaanguka vingine, sio vizuri. Hivyo basi, ukiwa na kitanda kizuri inakufanya usikie upo salama, mpaka usingizi unaeza kufanya kuja. Ninakipendea kitanda kizuri pia maanake ni mahali pa kupumzika. Baada ya siku ndefu, baada ya kufanya kazi kwa bidii sana, unahitaji mahali pa kuweza kupumzika. Hivyo basi, kitanda kizuri ni mahali pa kuweza kupumzisha akili na pia kuweza kupumzisha mwili. Pia napendelea kitanda kizuri maanake, ninafanya shughuli zingine kwenye kitanda hicho kwa mfano, wakati nahitaji kusoma vitabu vya hadithi, vitabu kama vya riwaya, kama vya maisha ya watu, vitabu kama vya dini, eh, ninahitaji kuwa pale kitandani nikipumzika, nikifanya nini, nikifanya kusoma pale vitabu. Kitanda pia ni mahali pa kuweza kurejesha mwili nguvu, enhee, yaani na pia kufanya mtu awe na afya. Wakati umefanya kazi ngumu kama unahitaji kulala, ama kuita usingizi, lazima uwe na kitanda kizuri ambacho sio kigumu. Kitanda kigumu kinaeza kikaletea mtu magonjwa kama ile tunasema ya mgongo. Unaweza kufanya ukaumwa na mgongo na pia kwenye shingo. Maanake kitanda kigumu si nini? Hakina ile comfort. Pia kitanda kigumu pia kinaeza kufanya ukaumia pale kwenye spinal cord yako, kwa sababu yaku? Kufinywa pale. Hivyo basi, inafaa kitanda ambacho ni kizuri na soft.

Ninapenda kununua vitu tofauti kwenye maduka tofauti inalingana ni vitu gani ambavyo ninahitaji kununua. Kwa mfano wakati nahitaji kununua mboga, vitunguu ama nyanya, ninaenda pale sokoni. Sokoni ni mahali ambapo unapata bidhaa zote ama ile sope ya vyakula. Unapata bidhaa ya, bidhaa kama matunda, kama mboga, kama vitunguu, kabeji, nyanya, karoti pale, vitu kama peas ukienda kwenye mboga ya ya matunda ama soko ya matunda, unaeza kupata mboga za iana zote pale Wakati nahitaji kununuwa pengine nguo, ninaenda kwenye soko ama maduka ya nguo hivyo basi, vitu tofauti vinatoka kwenye sehemu ama maduka tofauti tofauti Wakati nahitaji kununua tuseme kwa mfano nguo naenda kwenye maduka ama zile boutique ambazo zinaeza kuuza manguo pale Manake hauwezi pata nguo kwenye soko ya matunda ama soko ya chakula Wakati kwa mfano nahitaji kununua bidhaa kwa wingi ama ili tunasema na wholesale naenda kwenye maduka ambayo yanauza vitu na wholesale ama naenda kwenye supermarket. Supermarket ni ni easy and convenience manake. Utapata kuna nguo, kuna vitanda, kuna matris. Yani tunasema ni all inclusive. Yani vitu ambayo utavipata pengine huko nje. Nyingi zazo utazipata kwenye supermarket. iNgawa ni bei kali kidogo lakini utazipata kwenye supermarket. Wakati kwa mfano nahitaji kununua bidha kama vitu vya kitanda kama bedsheet kama pillowcase kama yani vitu ambavyo matris vitu ambavyo vinahitaji kuwa kwenye bedroom naenda kwenye maduka ya furniture ambayo yanauza vitu ambavyo vinapatikana wapi pale kitandani. Wakati ambapo nahitaji kununua utensils vitu za jikoni naenda kwenye supermarket ama kwenye maduka ambayo ni specifically ni ya kuuza vyombo vya pale jikoni.

Napendelea kufanya vyote inalingana ni kitu gani ama ni hali gani ambayo niko. Pengine kwa mfano wakati ninataka pia wakati ninasoma, ninahitaji kuwa ninaandika notes zangu pale ili nisiwe ninaweza kusahau basi kusoma kunahitaji kuandika na pia wakati mtu anaandika unahitaji uwe unasoma. Vyote ni muhimu maanake, wakati unasoma, akili yako inaweza kudigest vitu na sio kila kitu ambacho unaweza ama ambacho umesoma, unaeza kukieka kwenye akili. Hivyo basi, inakuwa ni rahisi kusoma mtu akiaandika. Kusoma ni kuzuri maanake, inafungua ile akili, ama tunasema inabidi ile creativity kwenye akili yako. Na ile tunasema critical thinking wakati unasoma unezakupanua ama kubroaden akili yako hivyo basi unaweza kukuwa creative na kuweza kusoma vitu vingi wakati unasoma pale vitabu Wakati pengine unaandika unaeza kuweza kucraft ule muandiko wako uwe na muandiko mzuri Pengine wakati tuseme ni barua unaandika ama unamuandikia mtu Unaezakufanya nini? Kumuandikia vitu ambavyo vinampendeza ama vinakupendeza ambavyo unavipenda kutoka kwake hivyo basi kusoma na kuandika vyote ni muhimu.

Kinywaji baridi ama kinywaji ambacho ninakipenda sana ni maji maji ni kinywaji kizuri sana kwenye mwili maanake kinapunguza magonjwa ya mwilini kama magonjwa ya figo Kumbuka figo ni baadhi ya organ ambayo ambazo zinafanya kazi nzuri sana kwenye mwili kuweza kufilter ama kuchunga vitu ambavyo ni vibaya ambazo vinaweza kuingia kwenye mwili hivyo basi mtu anapokunywa wa maji ule ama zile figo zako zinasikia ziko healthy kwa sababu ya kufanya nini ya kuweza kukunywa maji Kitu kingine mbacho nakipendea maji ni kwamba kinaeza kukata kiu Wakati mtu hapo hapo kiu ata ukunywe soda ata ukunywe juisi hawezi kuridhika ama kukuwa satisfied kama hujafanya kukunywa maji hivyo basi maji ni ki ni kinywaji muhimu sana pale kwenye mwili maji pia inaeza kutunza joto la mwili Yaani inaeza kua kufanya mwili ukue in a room temperature Yaani joto lako haliko juu sana wala haliko chini sana Yaani lipo pale katikati kwa degree ambayo inafaa maji pia inasaidia kusafirisha zile nutrients ama zile vitamina ambazo zimetolewa kwenye kwenye chakula Wakati chakula kimesiagwa pale zile minerals na vitamina nutrients zote zinahitaji kufika kwenye parts zingine za mwili kama maji kama kichwa, kama miguu, mikono, kwenye vidole, kwenye mgongo Yaani zinafaa zifikie kwenye sehemu tofauti za mwili hivyo basi kwa kutumia damu na maji zinaweza kusafiri na kufika wapi kufika hapo kwenye viungo tufauti tufauti kitu kingine ambacho nakipendea maji ni kwamba maji inaeza kusafisha sumu na pia kusafisha damu ikawa safi kabisa wakati mtu amekuwa intoxicated pale ama umefanya kula sumu maji ni kitu kizuri sana ambacho kinaweza kika kikatoa ile sumu kwenye mwili na kisha mwili wako ukawa very healthy.

Ninapenda chakula nyingi sana za jadi, yani zile tunasema indigenous foods, kwa sababu vyakula vyote vya jadi vinakuwa ni vizuri sana, sio kama vyakula vya sasa ambazo ni GMO vingine, vimetengenezwa na mafuta ambayo sio mazuri, yaani ninapenda chakula cha jadi. Ile chakula ambacho ni nakipenda sana ni viazi vitamu, yaani ila tunasema viazi vitamu ama sweet potatoes. Na vipenda kwa sababu ni rahisi kutayarisha, yaani si complicated, yaani njia rahisi tu kisha unakume pata chakula. Chakula kitamu, unaeza ukakipika mara tatu. Mara kwanza, unaeza, ukaviyosha vizuri kisha ukaeka kwenye sufuria, ukaeka maji, kisha ukaeze kwenye moto na ikachemka, kisha ukaitoa. Mara ya pili, uneza ukachonga kama viazi, unaeza ukachonga, kisha ukakaanga, ama ukatumia kutengeneza ile kitu tunasema mukimo. Kitu kingine ni kwamba unaeza ukachoma zile viazi vitamu, yaani kwenye moto, unafunikia kwenye moto, kisha baada ya dakika kadhaa unazitoa kwenye moto, sinakuwa zimeiva vizuri na kuwa vitamu sana. Viazi vitamu ni source ya vitamin na nutrients na madini kwenye mwili, hivo basi inakuwa ni rahisi mwili kupata zile madini na vitamin vibasi mwili unaeza kujikinga kutokana na nini? Kutokana na magonjwa ambayo yanaeza kuwa yanajaribu kuhataki mwili viazi vitamu pia ni nzuri kwa nguvu za macho na bones. Yaani in general ni zuri kwa mtu ambaye anataka kutengeneza mwili. Nyingi ya chakula vya jadi havitumii dawa amba zile tunasema pesticide. Hivo basi ni chakula ambacho kinagrow naturally. Hivo basi inakua hakina zile tunasema toxins ni chakula safi. Hivo basi hata ukila unasikia kwamba unapata nguvu kwa urahisi.

Ndiyo napenda kucheza na watoto. Watoto ni binadamu wazuri sana. Kumanake, kitu cha kwanza watoto ni watulivu na wana amani. Huwezi ukapata kumba, watoto ni roho chafu manake. Hawajaweza kukua na kujua, kitu kizuri na kibaya. Watoto ni wazuri sana. A kitu kingina ambacho kinanipendeza kucheza na watoto ni kwamba wanapenda yaani ni watiifu. Watoto hata wakati ya mnacheza nao, ukimwambia hafanye kitu, atafanya. Kama kwa mfano nikumfunza, unamfunza kucheza kwa njia fulani, tuseme mpira wa mguu, anafata kitu ambacho, unamwambia. Yubasi, ninapenda kucheza na watoto sana. Kitu kingine ambacho kinapenda kinanifanya nipende kucheza na watoto, kwamba Kwa sababu watoto hawana chuki, wanapendana wote Utapata kwamba kwa mtaa mmoja, wote wametoka kwenye jamii tofauti Lakini watoto wanapenda kucheza pamoja wanaeka tofauti zao kando na wanaeza kushirikiana kwa pamoja Kitu kingine ambacho kinanifanya nieze kupenda na watoto Watoto yaani ni wazuri tu, naturally Yaani huwezi kusema kwamba watoto ni ni wabaya mtu akiwa anacheza na mtoto anaeza kufurahia.

Kiongozi mzuri ni yule ambaye anahamasisha na kuongoza akiwa mfano mzuri. Kuna viongozi ambao wanapenda kuambia watu jinsi watakavyofanya vitu, lakini hao hawafanyi jinsi inavyofaa. Yaani wanafanya opposite. Basi, kiongozi mzuri lazima, awe anawangoza by example. Yaani, kitu ambacho anataka watu wakifanye pia yeye anakifanya kwa njia inayofaa. Pia sifa nyingine ya kiongozi ni ule mwenye kusikiza na kushirikiana na watu. Sio kana kwamba mtu ameweza kuchaguliwa kisha anatoka na kuenda kuishi nje ya nchi ama nje ya mtaa ambapo watu ambao walimchagua hawapo. Kiongozi mzuri anafanya kusikiza na kushirikiana na watu wengine. Sifa nyingine ni kwamba awe kiongozi ambayo anawajibika. Yaani kazi ambayo amepewa na watu anafaa aifanya kwa jinsi inavyofaa. Ni kawaida ya viongozi wengi kupigi wakura ama kuchaguliwa. Kisha wanatoroka ama wanaenda kuhisha sahemu zingine. Na wanaeza kurudi siku ama mwaka mwingine wa kura baada ya miaka tano, miaka kumi Hivyo basi kiongozi mzuri ni ule anawajibika na kufanya kazi ambayo wananchi waleeza kumpa Sifa nyingine ni maono na malengo wazi Kuna watu wampao wanakuja hawana ile tunasema manifesto maono yao si wazi mtu anataka tu achaguliwe na watu kisha aingie serakalini ama ingie uongozini haende akachukue ama kuenda kuiba mali ya watu. Hivyo basi kiongozi mzuri lazima awe na maono na atimize manifesto ambazo alieza kuambilia watu.

Hekima ni hekima nyingi sana ambazo nimejifunza kwenye maisha Kitu cha kwanza ni kutenda wema na kwenda zako Wakati mwingine sisi kama binadamu tunafanya kufanya kitu kisha unatarajia uweze kulipwa papo hapo ama malipo yawe ile tunasema instantly hivyo basi mimi nimeweza kujifunza kufanya vyema na kuondoka kwenda kwenda zangu Kitu kingina ambacho nimeweza kujifanya ni ama kujifunza ni kuvumilia watu hawafanani Kuna watu ambao utainterract nao na kumbuka kwamba kwenye jamii ama kwenye mta Kuna watu wa ina tofauti Kuna watu ambao wametoka kwenye tribes tofauti Kuna watu wametoka nchi tofauti Kuna watu wametoka kwenye background tofauti Hivyo basi nimejifunza kuvumilia na kujua kwamba watu hawafanani watu waneza kuwa na tabia ambazo ni tofauti, tofauti hivyo basi nimejifunza kuvumilia watu. Kitu kingine ambacho nimeza kujifunza ni kukosa kushindilia na vitu ndogo ndogo. Pengine ume interact na watu, mtu pengine amekukosea, pengine amekukanyanga ama amekupita tukwa kwanjia ambayo haifi. Nimejifunza kwamba si lazima nieze nikashindanilia na vitu vingine vidogo vidogo ili niweze kuishi na watu kwa amani Kitu kingine ambacho nimeeza kujifunza ni kueza yani nisikue na jipenda pia nieke watu wengine mbele Manake sisi wote tunaishi pamoja kama ndugu hivyo basi sio lazima kujinyakulia vitu kujinyakulia mali za watu kwaza kuchukua kitu kisicho changu basi nimejifunza pia kueka watu wengine mbele nimejifunza kwamba kuna watu wengine hapa duniani sio lazima iwe ni mimi tu kitendo kingine cha hekima, nimeweza kujifunza ni kuweza kutii watu na kuzungumzia watu kwa njia inayofaa. Kuna watu ambao hawajiu kuzungumza watu vizuri, yani wanatusi watu. Kuna wale watu tunasema ni buli, mtu anapata mtu kisha, anamwambia tu neno lisilofaa. Nimejifunza kuheshimu watu na kueza kuzungumza na watu. Wa rika langu, watoto wadogo ama pia wakubwa wangu kwa njia ambayo inafaa.

Ninapoamka tu kinywaji ambacho ninafanya kukinywa asubuhi ni maji maji ni kinywaji kizuri sana maanake kinaweza kusafisha zile seli za mwili mwili una seli tofauti tofauti ambazo zinasaidia kwa njia tofauti kwenye mwili Kuna zile zinasaidia kukinga mwili dhidi ya magonjwa na kuna zile zinafanya kufight hayo magonjwa yakishaingia kwenye mwili hivyo basi ninakunywa maji ili niweze kusaidia zile seli zangu maji ni nzuri sana maanake unapokunywa unapokunywa wakati umetoka kulala mwili unaamka unachangamka unajua kwamba sasa ni wakati wa kuamka na ku kukuwa active kitu kingine ambacho ninakipendea kunywa maji ni kwamba maji yanasafisha sumu na pia damu kwenye mwili Wakati pengine umeeza kuconsume kitu ambacho hakifai kwenye mwili, maji yanafanya hiyo kazi ya kueza kusafisha hiyo damu na pia kusafisha hicho kitu kitoke kwenye mwili. Kitu kengina ambacho nakipendea maji ama napenda kunywa maji asubuhi ni kwamba maji inasaidia kusafilisha zile nutrients. Kwa mfano mtu alikuwa ashafanya akule usiku hivyo basi ukiamka zile nutrients zishabreakiwa down kwenye mwili Nikinywa maji asubuhi maji yatasafilisha hizo hizo nutrients kwenye kichwa kwenye mikono na kwenye parts zingine za mwili ambazo zinafaa Kitu kingine ambacho ninakipendea kunywa maji ni kwamba kinasafilisha virutubishi na pia oxygen Kumbuka wakati tunapumua oxygen pia inafaa kufika kwenye parts zote za mwili. Hivyo basi maji inahitajika kwenye mwili ili iweze kufanya nini kusafirisha ile oxygen. Maji pia huzuia magonjwa mengi kama magonjwa ya figo. Kumbuka figo kazi yake ni kufilter uchafu wowote ambao unaingia pale mwili hivyo. Basi wakati inafanya kunywa maji pale figo yangu inakuwa safi na pia inaweza ku kusafisha ule uchafu ambao uko pale kwenye figo.

Wakati nipo pale kazini na nimeweza kushikwa na deadline ama kazi ambayo ninafanya ama ripoti ambayo nashughulikia wakati wake umefikia karibu kitu ambacho nina kifanya ni kuweza kuandika reporti zangu chini. Yaani ninaandika kazi ambayo ninafaa ni, niimalize, yaani, 'I write it down, ' ili nieze kujua namaliza kazi gani, kwa wakati gani, na nitamtumia muda gani kuweza kumaliza hiyo kazi Kitu kingine ambacho ninakifanya ni kuweza kubreak down hiyo kazi kwa section ndogo ndogo ili niweze kumalizia kazi moja kwa wakati. Tena naenda kwenye section nyingine, tena kwenye section nyingine. Hivyo basi itakuwa rahisi kwangu kufanya hiyo kazi badala ya kufanya kazi yote kwa mara moja kwa jumla kisha itafanya nini? Itafanya kunikula kichwa ama sitaweza kufikiria vizuri wakati ninaifanya ile kazi na kitu kingine ambacho ninakifanya ni kuomba usaidizi kwa marafiki zangu. Kuna wale colleagues ambao tunafanya nao kazi na pengine wanaifahamu ile kazi ambao ninaifanya Hivyo basi ninafanya kuomba usaidizi ili niweze kumaliza kwa haraka. Kama wanafahamu, itakuwa rahisi wawe wakinielezea manake na mimi itakuwa rahisi kuweza kufanya nini? Kuandika zile notes zikiwa short and precise. Yaani fupi na zenye, yaani kwenye direct to the point na kitu kingine ambacho ninafanya ili kukamilisha kazi yangu kwa wakati ni kuavoid distractions. Yaani wakati ninafanya kazi inakuwa nimeconcentrate kwenye kazi moja. Sio ni si babaiki babaiki mara niko huku, mara niko huku, mara nafanya hivi, hapana. Ninaconcentrate kwa kazi moja ili niweze kuimaliza kwa wakati unaofaa. Kitu kingine ambacho ninakifanya ili kuweza kukamilisha kazi zangu ni kufanya ile tunasema, 'deep research' Yaani siandiki kazi zangu ovyo ttu, ninafanya ile deep research ili wakati ninaandika zile kazi zangu inakua nina flow na points tu, sio tu kuandika vitu ambavyo havifai.

Nikiwa pale kazini nina shughulikia muda kwa njia tofauti tofauti. Kitu cha kwanza ambacho nina kifanya ni kuweza kutenga kazi kulingana na umuhimu wake kama ni kazi ambayo iko na low deadline ninaipanga ya kwanza. Yani kazi kulingana na umuhimu wake ndiyo ninapanga ili niweze kushugulikia kila kazi na wakati unaofa hiyo inanisaidia iliniweze nisishugulikie kazi ambayo haifaiku kukua submitted mapema nishugulikia uku mwisho ama kazi ambayo ni low deadline ndo ninamaliza nayo hapana ninapanga kazi zangu kulingana na umuhimu wake kitu kingine ambacho na shugulikia muda nacho ni kueza kutofautisha wakati wakazi na wakati waburudani Hivyo ni kumanisha kwamba wakati niko pale kazini sina distraction yoyote ama sina kitu chochote ambacho kinanisumbua. Hivyo basi ninaweza kushugulikia kazi kwa wakati wa kazi na burudani wakati wa burudani. Ah kitu kingine ambacho ninaweza kushugulikia muda pale ni wakati ninafanya kazi nina avoid distraction. Hiyo inamaanisha kwamba hakukufai kua na mtu ambaye anani sumbua sumbua. Yani niko huku, nimetoka huku, nimeenda hapana. Wakati ninafanya kazi, hili kuweza kushugulikia muda. Lazima nikuwe focused na nieze kuwa na concentration ya hali ya juu. Haa kitu kingine ambacho nashugulikia muda, nikuweza kuchukua mapumziko mafupi. Wakati nachukua mapumziko ama ile break, ninaweza kurecharge. Na kuweza kurudisha ile energy ambao nimetumia wakati nimeenda pale break ninafanya kunywa chai, kahawa, snacks ama kusoma kitabu, ama kutembea hivo basi ile nguvu ambao nilikuwa nimetumia nikifanya kazi, ninaeza kuregesha pale kitu kingine ambacho ninakifanya ni ku kushugulikia kazi kulingana na wingi wake zile kazi ambazo ni nyingi sana ndo na zishugulikia za kwanza kazi ambazo ni ndogo na zishugulikia zikiwa za mwisho. Hivyo basi nitaweza kutenga ama kushugulikia muda wangu kazini. Naniweze kumaliza kazi zangu kwa wakati kama muda haujafanya kuenda sana.

Ninapenda kufanya vyote, maanake wakati ninachora, nikishamaliza kuchora, lazima nipake rangi, zile picha zangu hivyo basi, inakuwa ni rahisi, wakati nachora, ninapaka rangi Maanake, siwezi nikachora, kisha, ninawacha, picha, inakaa, jinsi inavyofaa, la hasha yaani ninachora kisha ninapaka rangi, hivyo basi ninapenda kufanya vyote kwa pamoja.